Naam, ninapenda kujifunza historia. Kwa kuwa historia ni ni kitu cha maana kwenye jamii. Kinatukumbusha kuhusu yale mambo, yaliofanyika, kule nyuma. Na pia, ni kielekezo cha kijamii. Kwa hivyo, kuangazia na kujifunza historia ni kitu ambacho ninapenda na ninakienzi.